Nasomea habari mtandaoni katika mitandao ya kijamii. Sana sana habari zangu mi huzipata kutoka Twitter, Facebook, Instagram na pia TikTok. But kuna pia vyombo za habari ambavyo vimeaminika sana uku Afrika kama Citizen Digital, KTN, na pia kimataifa BBC na Aljazeera.

Mimi binafsi napenda kupiga picha sana, sana. Kwa sababu kwanza niko na mtandao wa Instagram, nikona mtandao wa Facebook, nikona mtandao wa TikTok, nikona mtandao wa Snapchat, nikona mtandao wa Facebook, TikTok nikona followers elfu kumi na laki nane. Kwa hiyo nafaa kuweka videos kama tatu kwa siku na Snapchat nikona followers 16.8k so huwa napenda sana kuweka picha kwa Snapchat yangu ili kuvutia more followers kwa hivyo inamanisha nafaa nikuwe naweka picha mingi mingi sana napenda kupiga picha so kwa siku naweza piga picha kama mara tatu mara tatu mara nne hivi.

Kwanza, mimi na Believe mafanikio ama success siyo kitu ya mtu mmoja ni kushiriki, kushirikisha furaha, maarifa na faida na wengine. Inaeza kuwa ni familia, marafiki wenzangu, kazini, au jamii pia. Kama nimefanikiwa, tuseme kama kazini kulikuwa na project na tulishirikiana na tukiwa wengi. Kwanza nitajitahidi kushukuru wenzangu walio changia na maranyingi huwa na share tips, lessons, ambazo nimejifunza, kama ni goal kibinafsi, kama like nimefanikisha kielimu, napenda kusaidia wengine wanaotaka kufuata njia ile ile. So, nikiwasaidia ni kama mimi mwenyewe nimesherekea. Pili, kushirikia kwangu, labda kueka kushirikia kwangu kwa kitimu. Yani labda tunaeka sherehe, tunasherekea tukio wote, tunakata keki, tunajipeleka road trip. Ama tunaeka cookout day, tuna celebrate.

Ya, napenda kulima bustani. Ni activity ambayo inanipatia amani na utulivu na inaniwezesha kukonect na environment ama asili. Kujua mimea inakuwa maua ya nachanua au mboga zinakua ni kitu chafuraha sana na kuona pia the process ya izo mimea and the process zina undergo ndo zikuwe mimea. Kulima inanifurahisha pia na patience. Eeh, inanisaidia sana. Kwa sababu huchukua mda kuona matokeo, lazima upande, ulimilie, unyunyizie maji. Inanisaidia kupumzika, kupumua hewasafi na kufocus kwenye. Kitu, chenye positive energy. Wakati mwingine pia ni therapy kwangu, huondoa stress na kunifanya, ni jiskie, niko productive, yaani ni kama nafanya kitu cha maana sana na cha muhimu. Kwa mfano, kama nilikuwa na garden yangu ndogo nyumbani, napenda kupanda mimea, napanda kupenda mimea kama mchicha, nyanya, au maua madogo. Au maua madogo kujua ni takula kitu kilicholimwa na mimi mwenyewe ni satisfaction kubwa sana wanafamilia au marafiki wanapofurahia matokeo inafanya effort yangu kuwa ya maana na na feel fiti na feel vizuri ni kiambiwa ee bustani yako inakaa vizuri ama si unichunie mboga pale inasaidia pia ka familia yangu ni kipanda sukuma ama mboga kidogo hapo, vitunguu nyanya, inawasaidia kwa kifupi kulima bustani kwangu ni zaidi ya hobby, ni therapy ni activity ambayo inanisaidia ni tulie, na kuwa calm na kuwa disciplined na productive uku pia like. Niki experience nature in a different way. Napenda sana.

Baada ya siku ndefu, watu hupumzika kwa njia tofauti, kulingana na shuguli, sana sana na tabia zao, kwa wengi kupumzika. Inahusiana sana sana kupumzika akili na mwili baada ya kazi ngumu au kazi ndefu au shule. Kwa mfano, kuna wenye wanapenda kuogelea nyumbani, kama kulala, kuangalia tv, kulegea nyumbani, kusikiza mziki, au kupitia tu social media, wengine pia hupenda kukaa na marafiki familia, wakilala kwenye kafe, kuchat, kuenda kuona movies, au kukatu na watu karibu. Pia kuna wenye wanapenda kuzunguka nje kama kuenda kwa bustani, gym, working out, kufanya hobi zao ili kurelax. Pumziko siyo kitu. Siyo tu kuhusu kutulia ni kujenga energy ya kesho, kuclear stress, kurefocus, wakati mwingine pia ni unapumzika kwa reflection, unatafakari. Na kupanga mipango ya the next day. Kwa wingine ni therapy ya akili kupumzika inafanya wadeal na issues, mpya na clarities wanayokabiliana nayo. Kwa kifupi kila mtu akona style yake ya kupumzika lakini essence ni ile ile tu kupumzika mwili na akili kushusha stress na kujenga nguvu ya siku yote next ni sehemu muhimu sana ya maisha. Mimi basically mi kupumzika kwangu ni niwatch adi nizime.

Mimi napenda rangi gani kwa ukuta? Napenda rangi ya grey. Iyo ndo favorite color yangu grey. Najua kwa wengine watasema ni rangi ambayo maybe haipendezi ama kwa lugha ingine ni dull but kwangu like na feel ni rangi very enticing and ni rangi supu sana grey. Aina watu wengi, kwa maanake nyumba nyingi ukienda unapata zingine ni za rangi ya blue, zingine ni za rangi ya black, zingine ni za rangi ya red, zingine ni za rangi ya rainbow, but iyo pia ni preference ya watu na siwezi live ka wao, but kwangu, grey is the deal. Napenda sana rangi ya grey.

Mimi ni rare sana niende hospitali ok. Sana sana Kenya sio kama hizo western country zenye unaenda check up kuangaliwa meno. Uko na dentist appointments unaenda kuangaliwa meno ama unaenda just for a general check up so. Kama last year yote sijaenda hospitali. Hapana nilienda hospitali maramoja kwa sababu nilikuwa na gastric issues. Nimeenda hospitali mara moja. Hizo siku zingine nizakununua tu dawa kama naumwa na kichwa nanunua painkillers. Ama kama nasumbuliwa na cramp na nunua painkillers. Kitu kama hiyo.

Kuchora ama kupaka rangi. Nakumbuka kuna siku tulikuwa tuna organize events za girls. Ilikuwa inaitwa kuzadada. Mostly tulikuwa na activities mingi. Kulikuwa na kutengeneza bracelets. Kulikuwa na kuchora. Kulikuwa na kupaka rangi but sii izi rangi. Not like izi professional. Ile tu kidogo ya kuchora chora watu na rangi. Sidhani napenda kuchora au kupaka rangi but it's something nimefanya mara moja.

Wakati wa likizo, mostly mimi hupenda kuenjoy time yangu na rafiki zangu na familia yangu. Tunapika, tunafanya takeouts, tunaenda swimming, tunasherehekea, tunaenda wa walks. Ehe vitu kama hizo, tuna create time for movies, tuna jibamba.

Nishaijaribu kupigia gitaa, but sijaijifunza like kupiga gitaa. Kitambo, nilikuwa nafanya music mimi na familia yangu. So, kuna siku tumeletewa gitaa nikajaribu kupigia, but sijai kujifunza ni ile tu unapatana nayo and you just try kucheza hizo kufinya kamba, kujientertain. Ningependa sana kujua kupiga gitaa but sijawahi jifunza.

Kwa sasa siishi mahali ambapo nilipozaliwa. And it's funny kwa sababu watu wengi Kenya. Wana move ama kumigrate kwa different cities. Hapa Kenya kwa sababu ya kazi, kikazi. Unapata mimi niko hapa. Kwa sababu mamangu wali move kutoka penye tulikuwa tunaishi akahamia. Mtaa ambao niko sahii. But watu wengi sana Kenya hawakai mahali walipozaliwa.